Kupata marafiki wapya ukubwani inaweza kuwa changamoto lakini ujuzi unaoweza kujifunza siri kubwani ni kuwa katika maeneo sahihi na kuwa wa kuwanza mazungumzo kwanza unaudhuria maneno ya maslahi ya pamoja ni raisi kuanzisha urafiki na mtu ambaye tayari mna kitu kimoja mnachopenda pili kutumia kanuni ya ukaribu wa mara ya kwa mara urafiki mwingi hutokea kwa kuonekana mara kwa mara badala ya kuenda kwenye mkahawa tofauti kila siku. Chagua mmoja, uwe unakwenda hapo mara kwa mara tatu, anza mazungumzo madogo. Usisubiri mtu mwingine aanze kusema nawe nne, kuwa mskilizaji mzuri watu wanapenda kusikiza watu wanapenda kuzungumza kujihusu. Ukitaka kupendwa na kupata rafiki haraka unaweza uliza maswali na usikilize kwa umakini.